Na kumbuka siku moja nikiwa darasa la pili, asubuhi ile jua lilikuwa linawaka kwa upole na upepo wa baridi ukipuliza kupitia madirisha darasa. Mwalimu alituletea karatasi zenye michoro ya wanyama na aka tuambia tuchague mmoja na tumchore kwa rangi tunazozipenda. Nilichagua ndege mdogo mwenye mabama kubwa. A, nilipokuwa ni kichora, rangi zilienda inje mistari marakadhaa, nikahisi aibu, nikafikiri labda mchoro wangu hauta kuwa mzuri, lakini mwalimu alikuja akaniangalia kwa tabasamu na akasema, uzuri wa mchoro si kufuata tu mistari, bali nikuonyesha kile unachohisi.

Kufanya marafiki wapya, kuna hitaji kuwa wazi na mchangamfu kuonyesha nia ya dhati kwa wengine na kushiriki shughuli za pamoja kama mchezo au vikundi vya kijamii na kudumisha mawasiliano kwa njia ndogo lakini zenye maana kama salamu, ujumbe au msaada mdogo. Kwanjia hii, najenga marafiki hatua kwa hatua kupitia uaminifu, kujali na kuwa na muda na wao.

Ndiyo, napenda kupanda milima. Ni shughuli ambayo hunipa nafasi ya kufanya mazoezi ya mwili, kupumua hewa safi na kufurahia mandhari ya kuvutia kutoka juu. Pia, inanisaidia kutuliza akili na kufikiria kwa kina. Hasa nikifika kileleni na kuona dunia inavyoonekana ndogo chini yangu. Ni mchanganyiko kwa changamoto na furaha ambayo kufanya kupanda milima kuwa kitu cha kipeke.

Mi husherekea sikukuu kwa njia rahisi na zaki jamii. Mara nyingi hukutana na familia na marafiki Tunapika vyakula maalumu, tunacheza muziki na kusikiza hadithi au michezo ya pamoja. Pia napenda kutumia muda huu kupumzika, kutafikari mwaka uliopita au kushukuru kwa mema yaliyotokea. Kwa kifupi ni mchanganyiko wa furaha, chakula kizuri na ukaribu na watu ni naowajali.

Asubuhi, mimi huanza kwa kikombe cha chai moto. Mara nyingi ikichangwa na maziwa na sukari. Muda wa mchana, mimi hunywa chai baada kula chamcha changu. Alafu, inapofika wakati wa jioni, nakunywa chai ya jioni ili kutoa uchovu niliyo nao.